Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalia nje kwanza. Jua linaonekana. Lakini kuna upepo. Nathani nguo zangu za kichwani na nguo mzito kidogo. Ule shati la blue na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandoli au viatu ya kufunga. Kwa kazi nathani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukuwa jaketi, nimwage kwenye mkoba, kama itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yanayoniwezesha kufanya kazi kwa ujasiri ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nathani mahali hapa ni sawa.

Mwalimu alipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Jee, ni kweli? Lazima nizungumuze naye leo. Yeye anasema amefanya kazi zote lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa ni nini kinaendelea. Labda anacheza sana, anasahao masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu, utakuwa na shida baadaye. Nitakaa nae kesho jioni. Tuangalie kazi yake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa mzazi. Sio lawama tuu.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa. Labda mziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarab. Zinaburudisha moyo. Au nisikilize rumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza. Ni usikilize ukijirudia. Mziki unangufu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni nahamisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi ikotayari. Imeshalimwa. Wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni ramna kwa mkulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mafuno mazuri yatatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.

Saa saba asubui tayari. Lazima niondoke nyumbani saa nane. Nimeoga na kuvaa nguo. Je, nimekula kitu? Nathani nitakula mkate na chai haraka. Sina muda wakupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba yangu leo. Nina mambo mengi ya kufanya. Mkoba wangu uko wapi? Uko mezani. Nimetia kila kitu ndani, simu, funguo na pesa kiondoka sasa. Nitafika kwa wakati gari linataka mafuta. Nitanunua njiani. Hebu niende haraka. Traffic itakuwa nyingi. Siku njema naanza na mpango mzuri.

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Lina kula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununuwa vitu vingi baada ya kazi. Nitatembelea rafiki yangu aliemgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisisahau kitu chochote.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

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limeja kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala. Nifungue vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea fikohozi vinahitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa nina hitaji kusafisha bafuni pia iwe safi kabisa kazi ni nyingi lakini nitafanya polepole. Nitawasha mziki, nifanya kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga viti vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, tutaka kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano, kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha. Leo naendesha redio. Sikiliza mziki ili niwe nasubira hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Paka wangu anaitaji chakula amekuwa akilia tangu asubuhi. Nimempa chakula cha jana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni. Nitampa kidogo. Yee, anapenda samaki sana. Atafurahi lazima nimuekee maji safi pia. Nimemuona akinywea kutoka kwenye bilika la maua. Paka ni wanyama safi sana. Wanajitunza wenyewe. Lakini ninahitaji kusafisha sanduku lake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapo kaa kwenye vitu vyangu naona anapumuzika kwa amani. Wanyama wa nyumbani ni baraka.

Jee, nichukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini ilinachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbua. Nadhani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Nauli ni shilingi miambili tu. Ninafuu. Nitakaa kwenye dirisha, niangalie mita tunayopita. Napenda kuona watu na shuguli zao za asubui. Kila mtu anahadithi yake. Station ya basi iko mbali kidogo na nyumba. Nitatembea dakika kumi. Nimazoezi mazuri ya mwili. Nikifika kazi mapema, nitakunjua kabla ya kuanza kazi.

Nina njaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua mda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina viuma viazi za karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na latha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahia ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Ndiyo napenda kucheza na watoto kucheza nao huniletea furaha hunisaidia kuelewa hisia zao na hujenga uhusiano mzuri pia ninaamini michezo huwasaidia watoto kujifunza kujiamini na kujieleza kwa huru.